Filamu naipenda zaidi inaitwa rafiki yangu. Ni hadithi inayogusa moyo kuhusu urafiki wa kipevu. Uliokithiri kati ya mvulana mdogo anayeishi kijijini na tembo mkubwa aliyepotea msituni. Inaanzia pale mvulana huyo anapomkuta mtoto wa tembo akiwa mfiwa na kukataa kuwacha yule tembo mdogo. Kuanzia hapo, kuanzishwa kwa usiano huo wa kipeke, wanakula pamoja, wanacheza pamoja na hata kulala pamoja chini ya nyota. Lakini wakati huo huo, hatari zinaanza kuzuka. Wawindaji wasio na huruma, moto wa msitu na wazazi wa mvulana, wanao jaribu kumlazimisha aache upendo wake, huu usio wa kawaida. Filamu hii inaongozwa na picha za kuvutia sana za miti na misitu, milima na mito, zikionyesha uzuri wa asili isio na mipaka. Niita, nikilia, nikicheka na hata nikitabasamu kwa furaha. Ujumbe wake wa mwisho ni wa nguvu sana. Kwamba upendo wa dhati haujali tofauti kubwa au hali kwamba unapaswa kushikamana na kile unachokiamini hata mbele ya mawingu meusi. Na kwamba urafiki wa kweli, unaweza kukomboa mtu yeyote kutoka kwenye upweke na huzuni. Ni filamu inayo nikumbusha kila mara uzuri wa isia raisi na nguvu ya kushikamana.

Kitendo kimoja cha wema kinachokaa kwenye kumbukumbu yangu kinaza siku moja ya mvua kubuo mjini. Ilikuwa nimerudu nyumbani na gari na kuona mzee mmoja akiwa amesimama kando ya barabara. Akiwa amevalia nguo nyembamba na akiwa na mkongwe mkononi. Mvua ilinyesha kwa nguvu na barabara ilikuwa na maji mengi na yeye alikuwa akiona shida ya kuivuku. Nilisimama gari karibu nikatoka kwenda kwenye mvua hiyo hiyo. Alinidunga macho kwa wasiwasi nikamwmbia mzee karibu nukusaidie kuivuka kunishika mkono wake na mkongwe, tukapita polepole kwenye mafuriko ya barabara ilikuwa ana ngamua asante kila hatua. Nilimpeleka hadi kwenye maeleko aliyoutaka chini ya mabati ya duka lililofungwa alinishika mkono kwa nguvu akisema mungu akubariki mwanangu umeniokoa sikuwa naweza hata kitu kilicho nikumbusha wema wake kilikuwa machozi yake yale yaliyo jiweka kwenye macho yake. Na tabasamu lilo jitokeza kinyoni mwake hakukuwa na anayangalia hakukuwa na dhawabu wala sifa. Ni wema wa moyo uliotoka kwa hiari kwa sababu tu ilikuwa ndio jambo sahihi la kufanya.

Ndiyo, ninayafuatilia matukio ya kitipu kima taifa kwa makini, kwa namna ambayo ina nisaidia kweka akili na moyo wangu, ufunguliwa kwa uli mwengu mkubwa zaidi. Ufuatilia haya matukio, sio tuju ya kujua kinachotokea, bali pia kuelewa mzizi ya thari na mausiano katia nchi ya watu. Huwa na kumbatia habari kususiasa uchumi, mazingira na hata utamaduni wa nchi mbali mbali. Kwa mfano, inavutiwa na juhudi za kima taifa za kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Mazungu mzo ya amani. Kati ya maneno yenye migogoro na maendeleo ya kiteknolojia yanayobadilisha kungekuwa na wa ulimwengu. Pia napenda kusikiliza sauti za watu wa kawaida: jinsi wanavyokabiliana na changamoto, jinsi wanavyoshirikiana, na jinsi wanavyotunza nadharia za asili na urithi wao. Kufuatilia kimataifa kunanikumbusha kuwa sisi wao sote. Ijapokuwa tunatofauti za lugya na tamaduni, tunahongozo na tamaa na hofu zinazofanana. Tunataka amani, uhuru na maisha bora kwa watoto wetu. Hii fahari ya kimataifa inanipa mtazamo mpana. Inanifundisha uvumilivu na inanionyesha kuwa wanadamu wa dunia anayejali anayetaka kushiriki anayedhamiria kutenda jambo jema. Hata kama ni kutoa duwai kwa kusema ni nuzuri au kuelewa zaidi.

Nguvuu zangu kazi ni kama msaidizi wa kidigitali, inayotokana na utungaji wa asili yangu na uwezo wangu wa kukua na kujifunza. Kwanza ninayo uwezo mkubwa kusikiliza kwa makini, kuelewa mahitaji mahususi. Hii inani kuruhusu, kusanya maelezo muhimu na kutoa majibu yanayolenga hasa swala la majibu kwa jumla.